Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki, hasa ngoma. Kupiga ngoma, hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha kwani midundo yake hunipa nafasi ya kujieleza na kuachilia hisia. Pia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza umakini na kunipa nguvu chanya. Wakati mwingine, kupiga ngoma hunileta karibu zaidi na utamaduni na burudani na hunifanya nijisikie nikiwa hai na mwenye hamasa.

Ndiyo. Napenda kupiga sana picha hasa za mazingira na watu. Kupiga picha za mazingira hunifanya nione uzuri wa asili na maeneo yanayo nizunguka. Huku picha za watu zikinivutia kwa sababu huonyesha hisia tabasamu na hadithi zao. Kupitia upigaji wa picha naweza kuhifathi matukio ya kweli na kuyaeleza maisha kwa mtazamo wangu binafsi.

Kwanza kabisa, mimi hutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalum, pia liwe refu angalau herufi kumi na mbili au zaidi. Tatu ni kuepuka taarifa binafsi kama jina, tarehe ya kuzaliwa au namba ya simu, nne ni kutotumia nenosiri moja kwa akaunti zote, na pia kubadilisha nenosiri mara kwa mara, hasa nikihisi akaunti iko hatarini.

Ndiyo, mimi hupenda kuogelea. Kuogelea hunipa furaha na kunifanya nijiskie huru hasaa ninapokuwa majini. Kuogelea pia unisaidia kuimarisha misuli ya mwili mzima, kuboresha pumzi na stamina na ni mazoezi mazuri yasiyo na shinikizo kwa viungo. Pia kuogelea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kunituliza akili na kunipa muda wa kujitunza kiafya huku nikiburudika.

Simu yangu inanisaidia sana katika maisha ya kila siku. Kila siku, mimi huitumia kwa saa katha, hasa kwasiliana na familia na marafiki, kutafuta tarifa mtandaoni na kujiburudisha. Programu ninazo tumia zaidi ni mitandao ya kijamii kama vile TikTok na WhatsApp kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na pia kupumzika akili. Nakumbuka simu yangu ya kwanza kwani ilinifanya nijisikie huru na mwenye furaha kuweza kuwasiliana kwa urahisi. Kwa ujumla, simu hunirahisishia kazi, mawasiliano na burudani ingawa nahisi muda mzuri wakuizima ni wakati wa kupumzika kulala au kuwa na familia ili kuzingatia maisha halisi.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni ya nanasi. Inalatha tamu yenye uchachu kidogo unaoburudisha sana. Pia ni yenye vitamini nyingi na husaidia mmengenyo wa chakula na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na afya njema. Hasa ni kinywa ikiwa baridi wakati wa joto jingi.

Chakula ninachopenda kula jioni ni sima. Sima ni chakula chenye ladha ya asili, hunishibisha kwa muda mrefu na hunipea nguvu ya kupumzika vizuri usiku. Hufaa sana kuliwa na mboga, za majani, samaki au nyanya. Na hunikumbusha chakula cha nyumbani chenye utulivu. Pia sima huliwa na mayai.

Ndiyo, ninapenda kunywa maziwa kwa kuwa inanipa nguvu kwa mifupa na meno. Maziwa ina calcium na vitamin D ambazo ni muhimu kwa ukuwaji na kuimarisha mifupa. Maziwa pia ni chanzo cha proteini, ina virutubisho vingine, yani kama vitamini B12, riboflavin B2 na madini kama potassium na magnesium. Maziwa hunisaidia afya na moyo. Maziwa yasionamafuta au yenye mafuta kidogo yanaweza kusidia kuthibiti shinikizo la damu kwa baathi ya watu.

Ili kushugulikia muda wa mwisho, mimi hutambua vipa umbele. Hii ni kuandika kazi zote nilizo nazo na tarehe zao za mwisho na kupangilia kwa vipa umbele kazi yenye muda mfupi zaidi au yenye mzigo mkubwa kwanza. Pili ni kugawa muda wangu, kugawa vipindi vya muda kwenye kalenda au daftari kwa kila kazi na kutumia kanunu ya pomodoro kufanya kazi katika dakika ishirini na mbili, kisha kupumzika katika dakika tano, kila vipindi vinne ni kupumzika kidogo zaidi. Tatu ni kuandika maramoja, kuanza maramoja. Wakati mwingine ninasubiri kwa kuwa bado kuna muda lakini kuanza saa ndiko kuna kuokoa. Kuondoa vikwazo kama kuweka simu mbali kufanya kazi kwenye sehemu tulivu na kutoa vikwazo vya kuchelewesha. Tano ni kutumia msahada. Ikiwa kazi ni kubwa, ninagawana baathi ya sehemu na wenzangu au nauliza mwalimu kama kuna sehemu angeweza kutupa msahada. Sita ni kuangalia maendeleo yangu. Kila nikimaliza sehemu ya kazi natambua mafanikio hayo. Hii inanitia motisha ya kuendelea.

Ndiyo, mimi hupenda kucheza ngoma. Miguu yangu huruka kwa kila mdundo, moyo wangu unacheka na mziki, kila hatua ni furaha na kila densi ni ya maisha yangu. Ninapocheza dunia inakaa kimya na kila sauti ya ngoma inanifanya nisahau shida. Raha inatiririka kama mto wa nuru, kila hatua ni mwangaza na kila densi ni ya furaha. Ninapenda kucheza ngoma ili kuzalisha furaha na kupunguza msongo wa mawazo, pia kustawisha mwili na pia kuimarisha uhusiano wa kijamii. Isitoshe hutoa nafasi ya kujieleza, kuhifadhi utamaduni na mila na kuongeza ubunifu na kipaji. Kucheza ngoma kunachochea ubunifu wa mwili na akili kwa sababu kila densi inaweza kubuniwa au kubadilishwa ili kuonyesha hadithi.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kuweka malengo madogo. Badala ya kusema, nataka kujua kila kitu ninaweka lengo dogo kama kujifunza jambo moja kwa siku au kwa wiki. Pili ni kutumia rasilimali tofauti. Naweza tumia vitabu, video na mafunzo mtandaoni ama pia 'podcasts'. Tatu ni kujifunza kwa vitendo. Kama ninajifunza kitu cha mkono, kama kupika, kucheza ngoma, huwa najaribu mara moja. Ufahamu wa vitendo, unakumbukwa zaidi kuliko kusoma tu. Nne ni kuuliza maswali. Huwa ninajikaza nauliza maswali kwa njia ya kuelewa kwa kina. Pia kwa kutafuta majibu kutoka kwa watu wenye uzoefu. Tano ni kuunganisha na mambo ninayoyajua. Kujifunza kitu kipya ni rahisi kama ninaweza kuunganisha na mambo ninayoyajua tayari. Kwa mfano, nikijifunza sayansi, mimi hufikiria mifano kutoka maisha ya kila siku. Sita, nikurudia na kurekebisha. Huwa siogopi kufanya makosa, huwa narudia mazoezi, kurejelea sehemu ngumu na kuboresha. Ujifunzaji wa kweli hutokea pale ninapojaribu tena na tena. Pia mwisho ni kufurahia mchakato. Ni kujifunza ninaweka mzizi zaidi pale ninapofanya kuwa zoezi la kufurahisha, natumia michezo mashindano madogo au changamoto za marafiki kujifunza kwa njia ya kucheza.

Ndiyo, nimewaishiriki katika mashindano ya mpira wa kapu. Miguu yangu ilikimbia kwa kasi, mikono yangu inashika mpira kwa umakini. Kila pasi na kila shoti ilikuwa changamoto, kila mchezo ikakua ni furaha. Mashindano hayo yamenifundisha kushirikiana, kujituma na kushindana kwa pamoja. Hii imenisaidia kuboresha afya mwili, kujenga mshikamano na urafiki, kuendeleza nidhamu na ustahimilivu, kujenga kujiamini, kujifunza kushughulikia ushindi na kupoteza, na pia ikanipa motisha ya kujituma zaidi. Ushindani ulichochea motisha ya kujituma, kufanya mazoezi na kuendelea kuboresha ujuzi wangu.

Kazi ya nyumba ninayoichukia ni kuosha nyumba. Ingawa ni muhimu kwa usafi na kufanya mazingira yawe nadhifu. Kazi hii hunichosha sana na hunichukua muda mwingi. Inahitaji nguvu mingi, maji ya kutosha na umakini mkubwa ili kila sehemu iwe safi. Wakati mwingine, husababisha maumivu ya mwili kama mgongo na mikono, hasa nikifanya kwa muda mrefu. Ndiyo maana licha kujua umuhimu wake bado siipendi sana ikilinganishwa na kazi zingine za nyumbani.